To be honest, sipendi hesabu kabisa, lakini najaribu kuzikubali. Sometimes, zinanichanganya kidogo, especially zikionekana ngumu, lakini nikizielewa, zinakuwa interesting. Napenda zaidi zile hesabu ambazo zinahusiana na life ya kila siku, kama kuhesabu pesa na kupanga matumizi. In short, hesabu si kitu ninachofurahia sana, lakini najua ni muhimu kwa maisha.